Ninaenda mahali pa ibada mara tatu kwa wiki. Ninaenda mahali pa ibada siku ya jumatano. Ninaenda mahali pa ibada siku ya jumatano. Na vile vile ninaenda mahali pa ibada siku ya jumapili. Hizo zote ni siku za ibada ndani ya wiki moja.